Kumbukumbu nzuri za shule, ninazopenda ni zile ambazo zinanifanya nicheke na nisahau matatizo kidogo. Kwa mfano, napenda kukumbuka michezo ya shule, shambani au kwenye uwanja, wakati wenzangu na mimi tulishirikiana na kucheka sana. Pia ni furaha ya kufanikisha kazi za kikundi kama kuandaa tamasha au michezo ya kila wiki na kuona kila moja akishirikiana bila chuki. Kumbukumbu hizi zinanifanya nihisi furaha ya urafiki, mshikamano na jinsi shule inaweza kuwa mahali pazuri kujifunza na kucheka pamoja.

Napenda viatu vya michezo kwa sababu ni rahisi kuvaa na vinanifanya nijisikie huru, vinanifaa kwa kutembea kufanya kazi au hata kutoka kidogo na marafiki. Pia napenda viatu vilivyo laini na visivyo bana miguu. Viatu vizuri hunifanya nijisikie vizuri siku nzima na kunisaidia kutembea bila kuchoka. Kwangu faraja ni muhimu kuliko mtindo pekee.

Kushirikiana na timu, mimi hufanya mambo kadhaa ili kuhakikisha kila mtu anafanya vizuri. Kwanza nasikiliza wenzangu na kuelewa mawazo yao ki. Kisha nashirikiana kwa kutoa mawazo yangu, kusaidia pale panapohitajika, na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pia hufanya kazi kwa heshima na kuzingatia wakati wa wengine. Kwa kufanya hivi tunafanikisha malengo ya pamoja tunajenga uaminifu na timu inakuwa yenye nguvu na yenye mafanikio.